Ndiyo, niliwahi kuhudhuria maonyesho ya sanaa mwaka juzi katika jumba la sanaa la Nairobi. Ilikuwa ni Tukio la kipekee, ambapo wasanii wa ndani walionyeshwa kazi zao kama vile michoro, picha na vinyago. Nilivutiwa sana nam namna kila kazi ili ilielezea hisia na hadithi tofauti. Tukio hilo lilinifanya kuthamini sana, sanaa kama njia ya mawasiliano na kujieleza.

Wakati ninapo hisi furaha nikiwa nyumbani, huwa napenda kufanya mambo yanayo nipa utulivu. Mara nyingi, mimi huanza kwa kusikiliza muziki wa taratibu au kucheza kidogo nikiwa peke yangu. Pia, mimi hupenda kupika chakula. Chakula ninachokipenda kama vile chapati na maziwa ya moto. Huku nikifurahia harufu ya chakula jukoni.

Mimi ningependa kutembelea mji wa Tokyo, nchini Japani, ninavutiwa na mchanganyiko wa teknolojia ya kisasa na tamaduni za kale kama vile mahekalu za yazen na bustani za kimila. Napenda jinsi mji huo unavyong'aa usiku kwa taa za rangi na skrini kubwa, lakini pia una maeneo tulivu ya kutafakari.

Ndiyo, nimewahi fuga paka nikiwa mtoto. Nilimpa jina Daisy kwa sababu alikuwa mzuri sana na mchangamfu. Kila asubuhi, alikuwa akija chumbani kwangu, akinipapasa na mguu yake kama ishara ya salamu. Tulikuwa tukicheza pamoja na mara nyingi alilala karibu na miguu yangu wakati wa usiku.

Ndiyo, mimi hutoa sadaka na michango mara kwa mara hasa kwa watu wanaohitaji msaada wa haraka kama chakula, mavazi au Ada za shule. Mimi huamini kuwa kutoa ni njia ya kuonyesha mshikamano na huruma katika jamii. Wakati mwingine, huwa nachangia kwenye miradi ya kijamii kama usafi wa mazingira au kusaidia watoto wa mitaani.

Kwa kawaida, kusubiri kwenye mstari hunifanya nihisi kuchoka au kukosa subira, hasa ikiwa hakuna mpangilio mzuri au watu wanajipenyeza. Lakini nimejifunza kutumia muda huo kutafakari au kusikiliza muziki kupitia rununu yangu. Wakati mwingine, huwa naangalia watu na kujiuliza hadithi zao ni kama mazoezi ya uangalifu.

Ninachopenda kuhusu shirika langu ni jinsi linavyo thamini ubunifu na uhuru wa kujieleza. Kazi zangu zinapewa nafasi ya kuwakisi utu wangu na ninahisi kuwa sauti yangu inasikilizwa. Pia napenda mpangilio wa kazi wambali, unaoniwezesha kufanya kazi kwa utulivu nikiwa nyumbani bila preshe ya mazingira ya ofisi.

Ningependa kupata mafunzo ya mawasiliano ya kidigitali na uongozi wa miradi. Kwa kuwa ninashughulika na kazi za mtandaoni, mafunzo ya kutumia majukwaa ya kisasa kama CRM, AI tools na uandishi wa kitaalamu yangenisaidia sana. Pia mafunzo ya jinsi ya kuwasiliana kwa ufanisi na wateja wa kimataifa kwa kiingereza na kiswahili ni muhimu kwangu.

Mimi husikiliza muziki wa Afrobeat na R&B mara nyingi. Muziki wa Afrobeat hunipa nguvu na furaha hasa nyimbo za Banaboy au Ira Star zina nifanya nihisi kama na cheza hata nikiwa kazini. R&B hunisaidia kutulia hasa wakati wa jioni au ninapofikiria mambo ya kihisia.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia rahisi lakini yenye maana. Mara nyingi huwa tunapika pamoja, tukibadilishana hadithi za siku na kucheka jikoni. Tunapenda pia kukaa sebuleni, tukitazama filamu za ucheshi au vipindi vya kiswahili vinavyotufurahisha.

Huwa naweka nenosiri salama kwa kutumia maneno ya kipekee yenye mchanganyiko wa herufi kubwa, ndogo, namba na alama maalum. Mimi huhakikisha si rahisi kutabirika na sihusishi tarehe za kuzaliwa au majina ya watu wa karibu. Pia hutumia nenosiri tofauti kwa kila akaunti na mara nyingine huandika kwenye daftari la kibinafsi ambalo si rahisi kufikiwa.

Siku kabla ya kulala, mimi huanza kwa kuzima taa kali na kuwasha mwangaza wa taratibu ili kuandaa mazingira ya utulivu. Huwa na andaa kikombe cha maziwa ya moto au chai ya tangawizi, kisha na keti kimya ni kitafakali siku yangu. Mara nyingine, huwa nasikiliza muziki wa taratibu au sauti ya mvua kupitia simu yangu.

Kwa kazi yangu ya kidigitali, study muhimu ni mawasiliano ya wazi uwezo wa kuandika majibu ya kuvutia na uwelewa wa majukwa ya teknolojia kama vile AI na Python. Pia, study ya kupanga kazi kwa mpangilio mzuri hunisaidia kukamilisha majukumu yangu kwa wakati. Uwezo wa kuchanganya kiswahili na kiingereza kwa ufasaha ni muhimu sana kwangu. Hasaa ninapofanya kazi ya kurekodi sauti au ya kuwasiliana na wateja wa kimataifa.

Nikichungulia nje ya dirisha langu naona barabara ndogo inayopita katika mjengo ya jirani na miti michache ya mwarubaini inayotikisa kwa upepo wa mchana. Asubuhi, mwanga wa jua huangaza majani kwa rangi ya thahabu na mara nyingine huwa naona watoto wakicheza au watu wakielekea kazini.

Timu ninayoipenda sana ni Arsenal. Nimekuwa shabiki wao tangu nikiwa shule ya msingi, nilipoona mechi yao dhiidi ya Manchester United, na nikavutiwa na kasi yao ya kucheza. Mchezo wa kushangaza ni na ukumbuka ni ule walioshinda, 3-2 thidi ya Bournemouth, ulikuwa wa kusisimua hadi dakika ya mwisho.

Ninachopenda zaidi kuhusu mtaa wangu ni utulivu wake, na hisia ya usalama ninapokuwa nyumbani. Asubuhi, naweza kusikia ndege wakitwita na watoto wakielekea shule kwa furaha. Kuna miti ya kivuli na barabara safi ambazo hufanya, matembezi ya jioni kuwa ya kupendeza. Watu wa mtaa huu ni waungwana, tunasalimiana, tunasaidiana, na mara nyingine tunakutana kwa shughuli za kijamii kama usafi au michezo ya wikendi.

Mara nyingi huwa nachaza na binamu zangu au marafiki wa karibu, asa wikendi au likizo. Tunapenda michezo ya ubao kama ludo, scrubble au hata kuigiza hadithi kwa sauti tofauti. Wakati mwingine, huwa tunachaza muziki na kuimba pamoja. Ni njia ya kuungana na kupunguza msongo wa mawazo.

Kila siku hua najaribu kunywa angalau glasi nane za maji. Huwa naanza asubuhi mara tu baada ya kuamka nikinywa glasi mbili ya maji ya uvuguvugu ili kuamsha mwili. Wakati wa mchana hua naweka chupa ya maji mezani ninapofanya kazi na hili hunikumbusha kunywa mara kwa mara.

Mchezaji ninayempenda sana ni Lionel Messi. Nimekuwa nikimfuatilia tangu akiwa Barcelona na kila mara huwa anaonyesha ustadi wa kipekee, utulivu na unyenyekevu uwanjani. Nakumbuka mechi ya kombe la dunia mwaka 2022 alicheza kwa moyo na kuiongoza Argentina hadi ushindi.

Kwa upande wangu, kurudi ujana kungekuwa safari ya kihisia, ningeweza kufurahia tena uhuru wa kucheza bila hofu, kujaribu mambo mapya bila wasiwasi, na kuwa na ndoto kubwa bila mipaka. Lakini pia, najua kuwa ujana ulikuwa na changamoto zake, kama vile kutafuta jibu la mimi ni nani, kushugulika na mabadiliko ya kihisia na kujifunza kupitia makosa.

Napenda hali ya hewa ya mawingu yenye baridi ya wastani, ile inayofanya mtu atake kukaa ndani na kusoma au kufanya kazi yake kwa utulivu. Siku za mvua ndogo na harufu ya ardhi huleta hisia ya utulivu na kumbukumbu za utoto. Wakati wa asubuhi, napenda hewa safi na baridi kidogo inayochochea ubunifu wangu.

Huwa napiga picha mara nyingi, hasa ninapokuwa nje au ninapohisi kitu cha kipeke. Kwa wastani, huwa napiga picha angalau mara tatu kwa siku. Wakati wa asubuhi nikiona mwanga mzuri, mchana nikiona mandhari ya kuvutia, na jioni nikitaka kukumbuka hali ya hewa au hisia zangu. Picha kwangu si tu kumbukumbu, bali njia ya kueleza hisia na kuona uzuri wa kila siku.

Kawaida, huwa naenda hospitali mara mbili au tatu kwa mwaka. Mara nyingi ni kwa ajili ya uchunguzi wa kawaida kama vipimo vya damu au ushauri wa afya. Pia, huwa naenda nikihisi dalili zisizo eleweka kama uchovu wa kupindukia au maumivu ya kichwa yasiyoisha.

Ndiyo, huwa napenda kuva kofia hasa wakati wa baridi au ninapotaka kuonyesha mtindo fulani. Kofia hunipa hisia ya faraja na pia husaidia kuzuia jua kali ninapukua nje. Napenda kufia za pamba zenye rangi tulivu kama kijivu au kahawia na mara nyingine huvazi leza denim kwa mwonekano wa kisasa.

Siku yangu ya kuzaliwa huipenda kuwa ya utulivu na tafakari. Mara nyingi huwanza kwa chai asubui na maziwa ya moto ni kisikiliza muziki wa taratibu. Napenda kusherekea na familia yangu wakiniletea keki ndogo na zawadi ya vitabu au vitu vya ubunifu. Sherehe ni nayoikumbuka zaidi ni ile niliopewa keki ya vanila na maua ya waridi na tulicheka pamoja hadi usiku.

Ili kuweka afya nzuri, huwa najaribu kuzingatia mambo madogo ya kila siku. Kwanza, huwa naanza siku kwa kunywa maji ya uvuguvugu na kufanya mazoezi mepesi kama kunyoosha mwili au kutembea. Pia huwa najitahidi kula chakula, kenye chenye virutubisho, matunda, mboga mboga na protini safi. Ninapofanya kazi kwa mbali, huwa naweka muda wa kupumzika na kutembea kidogo ili kuepuka uchovu wa mwili.

Ndio, napenda sana kuvaa vipuli, kwangu vipuli si tuu mapambo, bali ni njia ya kujieleza. Kuna siku ninachagua vipuli vidogo vya dhahabu kwa sababu vina nifanya nihisi mtulivu na wakisasa. Siku nyingine, napenda vipuli vikubwa vienye rangi angavu, hasaa nikihisi furaha au nataka kuonyesha ujasiri wangu.

Ningependa sana kujifunza jinsi ya kuunda programu rahisi kwa kutumia Python. Teknolojia inabadilika haraka na naamini kujua msingi ya programu ni muhimu sana hasa kwa kazi ya mtandaoni. Pia, ningependa kuelewa zaidi kuhusu saikolojia ya binadamu kama vile jinsi watu huchukua mawamuzi au hujenga uhusiano.

Hiyo, napenda sana kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na huchukua muda mfupi. Ninaweza kulinganisha bei, kusoma maoni ya wateja na kuchagua kile kinachonifaa bila kutoka nyumbani. Pia, ninapenda kununua bidhaa za kipekee ambazo si rahisi kupata madukani hapa Nairobi.

Ninapenda sana kusikiliza redio hasa asubui ninapojianda kuanza siku. Radio hunipa habari mpya, muziki wakuvutia na mazungumzo ya kuchochea fikra Ninapenda vipindi vya mahojiano na vile vya burudani kama vile radio za vijana. Pia radio hunisaidia kujisikia karibu na jamii hasa ninaposikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka maeneo ya karibu.

Mama yangu ndiye aliyenifundisha jambo muhimu sana maishani, kujitambua na kujithamini. Alienifundisha kuwa si lazima kila mtu akuelewe, lakini ni muhimu wewe mwenyewe ujue thamani yako. Kila mara aliponisihi, niwe nasubira, niwe mkweli, na nisikubali kushushwa na hali au maneno ya watu. Mafundisho yake ya menisaidia sana katika maisha yangu ya kila siku, hasa ni napokutana na changamoto.

Kila asubui, mara tulinapo mka, hua napenda kukaa kimia kwa dakika chacha, kwa dakika chache ili ni jitafakari. Baadae, naosha usowangu kwa majibaridi, hiyo huniamsha kabisa. Kiamshakinywa changu hua rahisi, mara nyingi ni chai ya rangi na mkate wa siagi. Huwa na mka samoja na unusu asubui kwa sababu unapenda kwa na muda wa kutosha kujiandaa bila haraka.

Ninapouwianisha kazi na maisha yangu ya kibinafsi, huwa naweka mipaka ya muda. Kwa mfano, kazi za mtandaoni huzifanya hadi saa kumi na mbili jioni, kisha nachukua muda kupumzika, kuzungumza na familia au kusikiliza muziki. Pia huwa napanga ratiba ya kila siku ili nisijichoshe. Huwa najipa muda wa kutulia, kunanisaidia kuifadhi nguvu na kuendelea kwa na motisha.

Programu ninayo itumia kila siku ni WhatsApp na Twitter. Inanisaidia kuwasiliana na familia, marafiki na wateja kwa urahisi. Kila asubuhi huwa naangalia ujumbe mpya, hasa kuhusu kazi au mipango ya siku. Pia napenda kutumia Telegram kwa ajili ya makundi ya kujifunza na kupata taarifa ma muhimu.

Ndio, napenda sana kuangalia nyota hasa usiku wa utulivu. Kuna kitu cha kipekee kuhusu mwanga wa nyota unaongaa juu angani ambao hunifanya nihisi utulivu na kushukuru maisha. Wakati mwingine, huwa najaribu kutambua kundi nyota kama Orion au Skopio ingawa si mtaalamu. Kuangalia nyota hunipa nafasi ya kutafakari, kupumzika na kuhisi uhusiano na ulimwengu mzima.

Huwa napokea maoni kutoka kwa wengine, kwa moyo wazi, hasa kama ya nalenga kunisaidia kukua. Ninajitahidi kutenganisha maoni ya kujenga na yale ya kunikosoa bila msingi. Maoni ya kujenga hunisaidia kuona mambo kwa mtazamo tofauti na kuboresha kazi au tabia zangu. Ingawa si rahisi kila wakati, nimejifunza kuchukua muda kuyatafakari kabla ya kujibu.

Tunda nililopendezwa nalo zaidi ni embe na penda ladha yake tamu na harufu yake safi haswa wakati wakiangazi. Embe hunikumbusha utoto wangu, nilipokuwa nikiketi na familia yangu tukila embe baridi pada chakula cha mchana. Pia embe nitunda lenye virutubisho vingi na hunipanguvu na furaha.

Kwa kawaida, huwa naosha nywele zangu marambili au tatu kwa wiki. Hii inanisaidia kuziweka safi bila kuzikauka sana. Siku ni napofanya kazi nyingi au nikiwa nimecheza michezo, huwa naosha maramoja zaidi kwa sababu na hisi vizuri nikianza upya. Pia, napenda kutumia mafuta ya asili ili nywele ziwe laini na zenye afya. Utaratibu huu unisaidia kuhisi nikiwa safi na kujiamini kila siku.